Malengo ambayo niko nayo kwa kazi yangu ni malengo ya kufanikiwa. Hapa utapata ya kwamba ni vizuri kuwa na mpango wa kuandika mambo ambayo wafaa kuyafanya kabla haujanza kazi yako. Ukaweza kuwa na pesa ambazo ni za kutosha na baada ya yote ukaweza kutatua mashida ambayo yamo katika ulimwengu wa sasa kupitia kwa kazi yako.

Jambo la kwanza kwa ambalo tunafanya ili kupunguza matumizi ya plastiki ni kuhakikisha kuwa kampuni ya ambazo zinazo toa plastiki zimewacha kutuma plastiki tumefumbua mfumo mwengine ya badala ambalo wakutumie ambalo wakufanya plastiki zisieze kutumiwa.

Nahifathi kitu cha dhamana kwa sababu ya udhamana wake kwa mfano unaweza kuwa unahifadhi dhahabu kwa sababu unajua dhahabu ni kitu cha dhamana kitu ambacho ni cha dhamana kila mmoja na kitadhaminia kukishika katika mikono yake Pia unaweza kuwa una dhahabu mingi dhahabu ni vitu zadhamana ama vile vile vitu vingine vitu vya dhamana ni kama pesa mali.